Kwa maisha ya kila siku, jua kali ni kitu ambacho huwezi kuipuka. Hasa ukiwa unaishi eneo lenye joto, ni ngumu. Mimi mwenyewe, najikinga na jua kwa njia raisi tu. Kwanza, ninajaribu kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi sio kali sana. Ili jua lisinichome moja kwa moja. Pia, nikijua nitatoka nje kwa mda mrefu. Napendelea kubeba kofia au kitu cha kujistiri kichwa. Hii inanisaidia kupunguza ile joto inayopiga moja kwa moja kichwani. Wakati mwingine, nikiona jua ni kali sana najitahidi kutembea kwenye kivuli inapoezekana. Kitu kingine muhimu ni kukunywa maji mara kwa mara. Ukiwa kwenye jua kali bila maji, mwili unachoka haraka. Hata kama siko na kiu sana najikumbusha kukunyuwa maji ili mwili ubaki sawa. Pia napenda kupanga shughuli zangu. Kama inawezekana, napunguza shughuli nzito wakati wa mchana na kuzifanya mapema asubuhi au jioni wakati jua limepungua. Hii inanisaidia kuepuka uchovu mwingi. Kwa kifupi, kujikinga na jua kali kwangu ni suala la tabia ndogo ndogo za kila siku. Hakuna kichucha kipekee, lakini zinanisaidia sana kuendelea na shughuli bila usumbufu mkubwa.

Kwa kusema ukweli, napenda kutembea msituni, lakini simara nyingi Kuna wakati mazingira ya msitu ya nakupa utulivu ambao ni tofauti na mjini Ukiwa pale, kelele zinapungua na ata unapata nafasi ya kufikiria bila haraka Wakati ninapotembea msituni, napenda kuchukua mda wangu Si lazima nitembee kwa kasi Natazama mazingira, nasikiliza sauti zandege, na najisikia kama mawazo ya napungua pole pole. Hii ina nisaidia kupunguza stress kidogo. Lakini pia, siwezi kusema ni kitu nafanya bila kufikiria, usalama ni muhimu. Nikipanga kuenda msituni, na pendelea kuenda na mtu au kwenye maeneo ambayo ya najulikana. Hii inanifanya nijisikie salama zaidi na kufuraia safari. Kuna siku kutembea msituni kuna nifanya nisijisikie ni mziki ya kili na jisikia na fuu. Ni ile aina ya uchovu mzuri ambayo haikandamizi akili. Baada ya hapo unalala vizuri na unaisi umerefresh. Kwa kifupi, napenda kutembea msituni kwa sababu inanipa nafasi ya kupumzika kia kili na kutoka kwenye keleleza kila siku. Silazima iwe kwa kila wakati lakini nikifanya inanisaidia sana.

Kwa kila siku, ninajaribu kupunguza plastiki kwa njia ndogo ndogo ambazo zinaweza kusaidia. Kwanza, napendelea kubeba mfuko wangu wa kutumika maranyingi kila nikienda dukani. Hii inanisaidia kuepuka kuchukua mifuko za plastiki kila wakati. Pia, nikienda kununua maji au vinywaji, napendelea kutumia chupa zinazoweza kujaza tena badala ya kununua plastiki mpya kila wakati. Hii ni rahisi lakini inanisaidia sana. Katika jikoni, napunguza kutumia vyombo vya plastiki kwa kutumia chombo cha chuma au kioo. Kwa familia, tunajaribu pia kutumia mfuko au bakuli badala ya plastiki pale ambapo tunaweza. Sio kila kitu. Lakini, hatua ndogo ndogo zinaongeza tofauti. Kitu kingine ni kwamba ninapojua plastiki haiwezi kuchakatu haraka. Na jitahidi kutumia bidhaa mbadala ikiwa inapatikana Hii inafanya nisikie ninafanya kidogo lakini muhimu kwa mazingira Kwa kifupi kupunguza plastiki kwangu ni swala la tabia ndogo za kila siku Sio lazima kufanya kila kitu kikubwa Lakini ukizingatia kila hatua unachangia tofauti.

Muda wa mwisho ni kitu ambacho kila mtu anakutana nacho na kwangu kibinafsi ni changamoto kila wakati. Lakini nimejifunza njia yangu ndogo ya kushugulikia mambo bila wasiwasi sana. Kwanza, napendelea kuanza kazi mapema kadri niwezavyo. Atakama ni kidogo tu, ninaweka kila kitu kwenye mwendo wangu. Hii inanisaidia kuwa na utulivu wa akili na siogopi kuwa nitakosa muda wa mwisho. Wakati ninaanza karibu na muda wa mwisho, napanga kazi yangu kwa kipaumbele. Kwanza, nimalize zile ambazo ni muimu zaidi au zinaitaji akili nyingi. Kisha zile rahisi napanga mwisho. Kwa namna hiyo, hata kama muda unakaribia kumalizika, siogopi sana. Nafanya kila kitu pole pole, nikizingatia kila hatua. Mara nyingine wakati shinikizo linapokuwa kubwa, napumua kidogo. Hii inanisaidia akili kurudi kwenye umakini. Nikikaa bila mapumziko, mara nyingi nakosa uwiano. Hivyo, kuchukua mapumziko madogo kunanifanya kazi iwe rahisi zaidi. Pia, wakati mwingine napenda kuandika listi ya hatua ndogo ndogo na kila nikimaliza moja nahisi mafanikio kidogo kidogo. Hii inanisaidia kushugulikia hali nzito na kuona kuwa kazi inamalizika hatua kwa hatua. Pia, mara nyingine ninapanga muda wangu kulingana na wakati ninapojua akili yangu inafanya kazi vizuri, vizuri zaidi. Kwa mfano, asubuhi akili yangu inafanya kazi vizuri hivyo napanga kazi nzito wakati huo, mchana au jioni napanga kazi nyepesi au za kupanga vitu. Hii inanisaidia kuhakikisha kila kitu kinamalizika kwa wakati na ninaweza kupumzika vizuri baada ya hapo. Kwa kifupi, kushugulikia muda wa mwisho kwangu ni mchanganiko wa kuanza mapema, kupanga kazi kwa kipaumbele, kuchukua mapumziko madogo na kutumia timing yangu vizuri. Sio rahisi kwa kila wakati, lakini kwa kutumia njia hizo ndogo, kazi inamalizika bila uchovu mkubwa. Na ninahisi imani zaidi na uwezo wangu.